Mara mingi napenda kutembea, kuenda kwa soko ama kutembea kwa msitu wakati nataka kutembea kufanya mazoezi. Kila siku asubuhi, for ninii dakika ishirini, natembea kuenda na kurudi dakika ishirini na jioni pia natembea dakika ishirini, ili mwili wangu ukae na afya nzuri. Na ni muhimu kufanya mazoezi.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii. Mfano ya mitandao yenye iko maarufu yenye napenda kutumia ni kama TikTok, Instagram, Facebook na Twitter. Facebook naitumia kushirikishana picture na video na habari. Instagram pia natumia sababu ya kushirikisha picture, video na TikTok natuma burudani fupi na elimu.

Napendelea viatu aina ya sneakers. Sababu ndiyo naeza tembelea vizuri wakati nenda gym. Ama wakati naenda kutembea kwa milima. Ama wakati naenda kufanya mazoezi. Siwezi choka haraka. Hizo ndio viatu zenye napenda sana.

Kinywaji cha baridi nachokipenda ni juisi juisi ya matunda, napenda juisi ya matunda, sababu inaleta afya nzuri kwa mwili, inaosha mwili maugonjwa kwa mwili, pia inanichangamsha mwili ndo maana napenda na ingine napenda ni juisi ya lemon.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Napenda kununua vitu kutoka kwa jumia mtandaoni. Ama TikTok pia napenda kununua kwa mtandao ya TikTok pia Facebook wako na wako na vitu wanauza na napenda kununua wakati mwingine. Na inanisaidia sababu ina rahisisha kazi yangu. Na wanaleta vitu hadi kwa mlango.

Kitu ya kwanza nafanya wakati nikona wasiwasi ni kupumua kwa kina na taratibu. Ili kupunguza msongamano wa mwili ama akili. Kitu ya pili nafanya ni kutambua chanzo cha wasiwasi. Nini nimefanya sababu ya hiyo wasiwasi. Naelewa kinachosababisha hiyo wasiwasi. Kitu ya tatu ni kugawanya tatizo kubwa. Katika semu ndogo ndogo kufanya hatua moja moja kwa wakati na kutafuta kitu maybe nitafute kwa meneja kwa mwalimu ama kwa mwenzangu pia kutumia hizi mbinu za kupumzika kama mazoezi kusoma na kuandika kusikiza mziki husaidia kwa akili yangu kupumzika.